Ninapendelea viatu vya starehe kama vile sneakers au sandals. Vizuri kwa matembezi na shughuli za kila siku. Lakini wakati mwingine napenda kuva viatu vya juu ili kujisikia vizuri. Ni viatu ambazo zina miguu yangu inajihisi vizuri nikuwa nimezivaa.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kutumia mkakati wa upangaji na upangaji makini na kipaumbele. Kwanza kueka kwanza huweka kazi katika vipande vidogo vidogo vinavyo weza kuthibitiwa. Hii husaidia kuepuka kufadhaishwa na mzigo mkubwa na kuharasisha kwanza. Kila kipande hupewa muda wake wa mwisho wa kukamilisha.

Mfanyabiashara bora zaidi si lazima awe tajiri zaidi. Bali yule anayeonyesha sifa za uongozi na kureta adhari chanya katika jamii mfanyabiashara zaidi anapaswa kuwa na maono, uadilifu, ubunifu, uwezo wa kujifunza. Umfanya biashara ujenga siya utajiri wake binafsi. Bari pia ajira na uchumi wa nchi.

Programu ya simu, za simu ninazotumia kila siku uangukia katika makundi makuu, mawasiliano na taarifa. Kwanza kabisa natumia sana whatsappu na Gmail kwa ajili ya mawasiliano Whatsapp uraisisha mawasiliano ya haraka na marafiki na mafamilia Gmail unifanya niendelee kupokea na kujibu barua pepe za kazi na masuala mengine muhimu. Pili hutumia browser kama google na program za news app.

Kuleta, kuleta uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni muhimu sana. Mimi ufanya hivo kwa kuweka, mipaka wazi na kupanga muda wa makini. Kitu cha kwanza ninachokifanya ni kuweka san, saa malum ya kazi, za kazi. Ninajitahidi kuanza na kumaliza kazi kwa wakati uliopangwa na sifanyi, kazi kupita kiasi mara kwa mara. Pili kupanga mapumziko, lazima mapumziko.

Ndiyo nimefanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na ninaiona kama sehemu muhimu ya maisha yangu. Kazi ya kujitolea nayoifanya zaidi ilikuwa katika kuwafundisha watoto katika shule za vijijini. Nilitumia muda wangu wa ziada kuwafundisha somo la hisabati na sayansi kwa sababu masomo haya yalikuwa changamoto kubwa uko. Niliona hii kama fursa ya kurudisha shukrani kwa jamii kwa kusaidia kuziba pengo la elimu.

Mimi hujitahidi sana kuwa mtu wa kuwahi kila wakati katika maisha, mimi huamini kwamba kuheshimu wakati wa mtu mwingine ni heshima kubwa sana. Kuwahi huonyeshana nidhamu, kuaminika na umakini katika majukumu yangu sipendi kabisa kumpoteza mtu kwa muda wake ili kuhakikisha nawahi, mimi hufanya mambo mawili muhimu. Kupanga muda na kujiandaa mapema.